Ya kwa majina naitwa Kevin, mimi ni mkaaji wa gatuzi la nyeri nchini Kenya, eneo la naro moru na katika kitongoji cha kibunja. Unaweza kushiriki, ninaishi kwa nyumba ya kukomboa ambapo ni nyumba ambayo ni ya vyumba vitatu. Maana niko na watoto wangu watatu. Na ni nyumba ambayo iko katika eneo la mashambani. Lakini karibu na barabara kuu. Nilihamia nyumba hii mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Mwezi wa agosti kwa hivyo ninaenda kukaa kwa miaka miwili. Eneo hili naishi ni eneo ambalo ni tulivu. Liko mbali kidogo na mji. Kwa hivyo hakuna kelele nyingi. Ata ingawa nyumba hii iko karibu na barabara ninapenda nyumba hii kwa sababu iko kwa ya mazingira ambayo ni tulivu. Watoto wanaeza ishi vizuri. Pia hakuna majirani wengi. Majirani ni kama watano. Na kwa hivyo tunakaa kwa amani ambayo tungependelea. Ninahisi salama nikiwa katika nyumba hii. Ninahisi niko sawa. Ninahisi katika nyumba hii. Usalama uko sawa. Hata ningeenda nje na kulala mahali pengine. Sihofii usalama wa nyumba yetu. Na kwa hivyo inanifurahisha kwa sababu inatufaa inatusitiri na zaidi imekaribia sehemu ya kazi na shule watoto wangu ambao wanasomea kwa hivyo, haya ndiyo mazingira ambayo ninayoishi.

Naam, bila shaka twaweza zungumzia siasa, niangalie kwa kifupi mfumo wa siasa za Kenya, ambapo siasa zinapelekana na utawala. Utawala wa Kenya ni mfumo wa ugatuzi, ambapo kuna gatuzi na pia tuna serikali kuu. Serikali kuu pia ina mifumo mitatu ya serikali kuu ambapo tuna rais na baraza la mawaziri. Bunge, ambapo tuko na bunge la seneti na bunge la kitaifa na mahakama vilevile siasa za Kenya ni siasa za vyama. Vyama mbalimbali vinatengenezwa kama sasa hivi tuna chama cha UDA kilichotengeneza serikali. Tuna chama cha ODM, kilichoungana na chama cha UDA kwa serikali. Na kuna mifumo ya vyama vya upinzani. Vilevile, tuna muungano wa vyama ambao pia unatengeneza siasa za Kenya, kuna ushawishi wa kikabila, na pia tuna siasa za watu. Mojawapo ya changamato ambazo tunapata ni kwamba watu wanaangalia watu binafsi bila kuangalia itikadi thabiti. Changamoto kuu ni kwamba siasa hivi hujaa mambo yanayozungumziwa kama vile gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na mambo kama hayo na kukosa imani na taasisi kama vile IEBC na mahakama na polisi. Rushwa na kukosa uwajibikaji pia kwa chaguzi zetu tunapoangalia siasa za ulimwengu ni kwamba siasa za ulimwengu zinajaa vutano wa nguvu za kidunia. Hasa kati ya nchi ya marekani na uchina. Na siasa hizi zinajaa maswala kama vile uchumi, teknolojia na ushawishi na sana sana siasa za kiteknolojia ambapo sasa tunapata mitandao ya kijamii inashamiri maamuzi ya kisiasa. Na kuna kitu tunaita propaganda na fake news hizo zinafanya siasa zetu kukosa ladha inayostahili ni hayo tu kwa sasa.

Naam, ninapenda kupiga vyombo vya muziki, sio chombo tu, ninapiga saksafoni na gitaa. Kuanzia kwa miaka mitano sasa nimekuwa na vyombo hivi viwili vya muziki. Ambavyo kwa sasa ninajifunza kupiga. Ninaendelea bado. Sijafika kuitwa mwenye ujuzi. Lakini napiga vyombo hivi vya muziki na napiga wakati ama ninacheza wakati niko peke yangu baada ya kazi. Na naendelea vizuri.

Nijia, kwamba napenda chakula cha haraka, ni kwamba chakula cha haraka, siwezi sema nakipenda ama nakichukia, lakini wakati mwingine nakitumia, wakati mwingine sikitumii, lakini wakati mwingine najipata nimetumia kwa sababu kwa ajili ya wakati. Nimeenda sehemu mjini kwa shughuli mbali mbali. Unahisi njaa huwezi fika nyumbani. Inabidi umechukua umetumia kile chakula. Unaingia mojawapo ya viuzio hivi KFC, Burger King Na vingine.

Kuna mambo mengi ambayo ningetaka kuimarisha, hasaa ujuzi wa kujifanyia mambo. Maranyingi watu barani Europa kule marekani wanajifanyia mambo mengi. Lakini ujuzi ambayo ningetaka kuimarisha ni wa kujitengenezea gari. Ujuzi wa kutengeneza magari huenda ukanifaa na ukanisaidia kuepuka gharama nyingi. Na ujuzi huu pia ungeniwezesha kuweza wakati wowote nahitaji kutengeneza gari. Sitaenda gharama kwa hivyo ni kutengeneza na pia kuunda vile ambavyo inafaa. Mambo haya yamekuwa yakifanywa sana na wageni. Lakini hapa barani Afrika mambo ambayo tunasema do it yourself DIY. Ujuzi huu ningetaka kuwa nao ndiposa niweze kuepuka gharama nyingi za kuenda kwa fundi ambao wanahusika na kazi kama hizo.

Naam, navaa saa, kwanzia nikiwa mchanga nilipenda sana kuvaa, kwasababu kuvaa saa kwa sababu niiliona baba yangu na watu wengine wakivaa, lakini kwanzia uzima wangu, nimekua nikitumia saa janja, ambayo tunaita smartwatch, kwa sababu ya kunisaidia kufuatilia afya yangu na shuli zangu za kila siku. Kwanza sahihi unisaidia kupima uzani wa mwili kwa kuunganishwa na vifaa vingine vya afya. Jambo linalo nisaidia kudhibiti lishe na mazoezi. Pili unisaidia kupima idadi ya nyayo zinazo tembea ya kila siku. Hivyo kunihamasisha kuwa mchangamfu na kuepuka maisha ya kukaa sana ila tunaita sedentary lifestyle. Pia saa hii hunisaidia kupima shinikizo la damu na mapigo ya moyo. Jambo ambalo ni muhimu katika kufuatilia afya ya moyo na kugundua mapema matatizo ya kiafya. Zaidi ya hayo hunisaidia kujua muda au saa kwa urahisi bila kutoa simu mfukoni. Palina hayo saa hii hufanya kazi ingine hunisaidia pia kufuatilia usingizi. Kumpima kiwango cha oksijeni mwilini. Kupokea ujumbe wa simu. Kukumbusha ratiba na shuguli. Kusaidia wakati wa mazoezi. Wakati mwingine napoenda na baiskeli. Kwa ujumla, saa hii ni kifaa muhimu kinacho nisaidia kuimarisha afya kupanga muda na kuraisisha maisha ya kila siku.

Naeza kuishi siku moja bila teknolojia na lazima nieleze kwa sababu gani. Ni kwamba teknolojia ni muhimu na kwa siku yangu ya kawaida sikosi teknolojia maana simu mkononi lazima nifanye mambo kadhaa wa kadhaa kwa kutumia simu rununu yangu, nita tizama televisheni nita tumia gari nita tumia mambo kama hayo. Lakini kwangu binafsi kwa mambo ya kidini tuseme wakati wa kufunga wakati mwingine nafunga teknolojia na naeza ifunga hata kwa masaa arubaine kumi na nane. Sasaa wakati huo nime zima simu niko tu kwa hivyo lakini kwa maisha ya kawaida kama sifungi ni ngumu sana sana kukaa bila kutumia teknolojia. Najua teknolojia ya kawaida kwa sasa ni simu mkononi kuna televisheni kuna vifaa mbali mbali vya kiteknolojia ambavyo tuko navyo. Lakini wakati wa kufunga naweza lakini kwa maisha ya kawaida ni vigumu sana kwangu mimi kukaa siku moja bila teknolojia. Lakini si hata haiwezekani, inawezekana kwa mujibu ambao nimeeleza wakati nafunga kwa maombi. Wakati huo huwenda nikaacha na sio huwenda nimewahi kuweka teknolojia kando asanti.

Naam, nakipendelea chakula ambacho kimewekwa viungo mbali mbali. Kutoka wakati nilipoanza jifunza kutumia viungo kwa vyakula, mdalasini, iliki, kitungu saumu, tangawizi, pilipili hoho, pilipili manga. Chakula chenye ladha hiyo hunipendeza sana. Lakini kwa sasa chakula chenye pili pili kinanifaa zaidi. Na kina hakikisha kwamba nina hakikisha kwamba nimekila vizuri. Kwa hivyo ladha yangu ni ladha ya viungo. Hasa viungo vya kipilipili ama viungo ambavyo sio vitamu. Chungu. Kwa mfano pilau hunipendeza sana kuanzia wakati nilipojua kuitengeneza, sidiriki kuitengeneza. Naitengeneza kila wakati, kutengenezea familia na mimi binafsi.

Maisha yangu yote nimelelewa kwa kulima na nimelima sana na ninapenda kulima hata sasa hivi bado ningali nalima na ni kwa sababu kwanzia utoto wetu kitega uchumi chetu kilikuwa ukulima na tulikuwa tunalima shambani sisi wenyewe na kusaidia wazazi wetu na pia kufuga wanyama. Lakini kwa sasa sasa hivi kwa mfano nimelima mahindi, nimelima maharagwe na viazi na hii inanisaidia kukimu familia yangu kando na marupurupu mengine ya kifedha ninayopata ukulima pia unaongeza lishe. Kwa mfano nikipata mahindi badala ya kununua unga na siaga mahindi hayo. Kwa hivyo ukulima wa kwangu umekuwa na faida na ninalima kila siku kwa jembe, kwa vifaa kama vile tractor na vingine. Ili tu kuhakikisha kwamba nimeendeleza kitega uchumi ambacho nilionyeshwa na wazazi wangu. Na pia ukulima ndiyo uti wa mgongo wa nchi nyingi Afrika na hasaa hususan Kenya. Kwa hivyo mimi ni mkulima shupavu, ninagali naendelea kulima. Hata ingawa ukulima wangu siyo ule bora bado ningali na jaribu kuhakikisha kwamba nitafikia kiwango kile ambacho nitakuwa nalima ile kwa kiingereza tunaita large scale. Kwa sasa mimi niko sawa. Na kwa sasa ninaendelea nimeridhika na ukulima ambao ninafanya. Na nitaendelea kulima hadi wakati ambapo nitahisi kwamba pengine umri umenigonga ama ukongwe umeingia. Lakini kwa sasa bado mimi ni mkulima. Ninaendelea na ukulima. Na nitaendelea naam maana chchi yetu inahimiza watu kuendeleza na taaluma hii ambayo ni muhimu.

Mara nyingi napenda kuwa mahali ambapo kuna mazingira asilia, na ambapo hewa ni safi, ninapo amua kupunga unyunyu sehemu yoyote ile. Ninafurahia sana nikiwa sehemu ambayo niko kwa mandhari ya asilia. Huenda kuna miti mingi, sehemu hivi ambapo kuna maji yanatiririka. Sehemu kama hiyo hunipa utulivu wa moyo na mawazo. Sana sana nafanya hivi wakati nataka kutuliza akili baada ya kazi, baada ya mambo mengi, purukushani za kifamilia. Wakati mwingine napenda utulivu kama huo na mahali kama hapo hunipa lile ninahisi vizuri. Kwa sababu ninaeza kutulia. Mahali kama hapo pana nipendeza. Kama ni mahali pa kuishi ninapenda kuishi mahali ambapo hakuna kelele. Mbali na mijini sehemu ambapo kelele imepungua. Kwa hivyo. Kama swali nimelipata vizuri ningependa kukaa mahali kama hapo.

Kuna mafanikio mengi sana nimeyapata kazini, na mafanikio ya kwanza ni kuwepo na kuridhika kwa moyo. Wakati unapofanya kazi nahisi kwamba kazi imeenda sawa, imekuwa shwari, na unaridhika moyo, inakuwa sawa. Mimi ni mwalimu, nafunza luga ya kiswahili, na somo la historia. Na wakati nimefunza wanafunzi wangu na nimemaliza na zaidi ya haya nimewapa wasia wa maisha. Ninahisi nimeridhika moyoni na jambo hilo linanipa kule kusikia hali ya kufanikiwa. Jambo lingine, wakati matokeo yametokea ya watoto ama wanafunzi wamefanya vizuri. Jambo hili linafanya nijisikie kwamba nimefanikiwa. Na matokeo yawe mazuri yanapendeza. Jambo hilo wakati mwingi sana inanipa hali hiyo ya kufanikiwa. Jambo lingine ni kwamba nikiweza kufanya mambo ambayo na stahili kufanya kwa wakati. Jambo hilo linanipa utulivu na ninajihisi kwamba nimefanikiwa katika maisha. Na nitaendelea pia vile vile kuhimiza kwamba watu wote kama wanahitaji kufanikiwa wafanye jambo linalostahili wakati unaostahili na matokeo ya jambo hilo litakupa kufanikiwa.

Kazini nina nguvu nyingi, na nguvu hizo ni kwamba nafanya jambo hilo kufanya kazi kwa wakati unofaa. Jambo hili ni moja ya nguzo zangu kuu kufanya kazi yangu kwa wakati, kutimiza malengo yangu kwa wakati. Jambu lingine linalonipa nguvu kazini ni kuwajibika. Nikiwajibika kazini, ninajihisi kwamba, niko sawa. Na matokio ya mambo hayo na jitokeza wazi.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa kadanda, ukipenda kabumbu, na ni mchezo unaochezwa kwa miguu, na ni mchezo ambao una watazamaji wengi sana kote duniani, na ni mchezo ambao ninaweza kushiriki mimi mwenyewe na pia kutazama. Napenda mchezo huu kwa sababu jambo la kwanza ni kwamba nimewahi ucheza. Na ni mchezo wa kawaida ambao unachezwa, vijijini, mashuleni, kila mahali. Na kwa hivyo una wafuasi wengi. Ninapenda nina timu yangu ninaoishabikia baharani Europa. Naishabikia timu ya Chelsea kutoka uingereza. Na mchezo ambao nimeiona wakupendeza ulikuwa kati ya Chelsea na Barcelona ambao ulitokea mwaka wa elfu mbili kumi na mbili na nilifurahia sana huku kwetu nchini napenda kufuatilia timu ya AFC Leopards na nimewahi tazama michezo yake pale Kasarani na Nyayo Stadium na ninapenda kutazama mpira huo tukiwa na watu sehemu za burudani na pia kutazama kwa televisheni kwa nyumba pamoja na familia yangu. Na wakati natazama mchezo wa kabumbu nahisi raha. Na wakati mwingine kuna hisia mseto wakati pengine timu ninaoishabikia inashindwa. Lakini mara nyingi kuna furaha ya kutazama mpira kwa dakika hizo tisini na jambo hili linanipa raha. Na wakati mwingine ata naepuka msongo wa mawazo. Kwa hivyo basi naweza sema kwamba timu yangu ya Chelsea naishabikia wakati naangalia michezo mingine kama vile kombe la dunia, kombe la barani Afrika. Mseto wa hisia ni ule ule tu wakati unaishabikia timu ambazo tunazipenda.

Ninajenga uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia mawasiliano wazi na heshima. Kila wakati ninajitahidi kusikiliza mawazo na maoni yao bila kuwasukuma. Na kuonyesha fahari ya na heshima kwa michango yao. Hii inasaidia kuunda mazingira ya kuaaminiana. Ambapo kila mmoja anajisikia kuheshimiwa na kuzingatiwa. Pia, ninahakikisha kuwa ushirikiano na kusaidiana ni sehemu ya kazi yangu ya kila siku. Ninashirikiana kwa karibu na wenzangu katika kutimiza malengo ya pamoja, kushirikiana katika kutatua changamoto na kusaidiana pale inapohitajika. Hii inasaidia kuimarisha mshikamano, wa timu na kuongeza ufanisi kazini. Zaidi, ninajenga uhusiano wa kuonyesha shukurani na kuthamini jitihada za wengine. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa sababu inahimiza furaha na motisha kwa wafanyikazi wenzangu. Na inachangia mazingira ambayo ni chanya ama positive ya kazi. Ninatumia pia matukio ya kijamii au michezo ya pamoja. Pale inapowezekana ili kuongeza urafiki na kuondoa vizuizi vya kibiashara au kihisia. Kwa ujumla, ninajenga uhusiano na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia heshima, ushirikiano, mawasiliano ya wazi na shukrani. Jambo linalofanikisha mchango bora wa kila mmoja na kuimarisha timu kwa pamoja.

Kuna matukio mengi sana ya kimataifa ni nayo zingatia na kufuata, mfano ni siasa za kimataifa, chaguzi za nchi kama vile marekani na vile vile shuguli ambazo zinaendelea za kiuchumi katika kimataifa. Mvutano ulioko baina ya marekani na uchina pia ni jambo lingine ninalo jipata ni kifuata. Lakini jambo ni lalo fuata kwa kila siku la kimataifa ni mchezo asa mchezo wa kadanda na mchezo wa formula moja. Michezo hiyo miwili ni naifuata kwa ukaribu sana kwa sababu yanaleta umoja. Vile vile kwa mfano, mwaka huu tulioingia wa elfu mbili na ishirini na sita, tunangojea tukio la kimataifa, la kombe la dunia katika kadanda, ambapo nchi nyingi hujitoza uwanjani kukabiliana. Na kwa hivo, baadhi ya mambo hayo, tunafuata sheria na siasa samahani, michezo, baadhi ya mambo mengine ambayo, tunafuata ya kila siku. Hata pia vile vile vita vya kiulimwengu, vinavyoendelea Ukraine, Israeli na Palestine, hata haya ni mambo matukio yanayotuadhiri, moja kwa moja, na tunafuatilia kutoka manyumbani mwetu asante.

Chakula kingi ambacho nakula wakati wa mchana ni mchele. Mchele ni rahisi kutengeneza na ni chakula chepesi. Kwa hivyo ni rahisi kuweza kutengeneza. Nakula mara nyingi ni chakula kile. Chakula kingine ni wakati mwingine hitha subuhi kama stafitahi ama chamcha ama wakati mwingine chakula cha jioni lakini sana sana mchele kwa maharagwe kwa dengu kwa nyama na kathalika asanti.

Naamu, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu mtandao uko na ujumbe ambao ni wa wakati. Kwa hivyo unapo ingia mtandaoni unajipata kwamba umetafuta ujumbe ambao unapata na utaupata kwa urahisi. Shida ni kwamba kuna ujumbe ambao pia huwezitegemewa ama hila tunaita kingereza fake news na kwa hivyo ina changamoto. Lakini kwa mara nyingi, ninapenda kutafuta. Ujumbe kwa mtandao.